Utaratibu wangu wa jioni huwa wakawaida lakini unanipa amani sana. Mchana ukiisha maranyingi huwanza kujitenga kidogo na shuguli za siku. Kama nimetoka kazi ya mamasomo ni kifika nyumbani napumua kwanza na kaa chini kidogo ni jitambue. Saa kama kumi na mbili jioni ama kumi na mozja hivi huwanza kupunguza mwendo. Hapo ndiyo naacha mambo ya kukimbizana na naanza kujianda kisaikolojia kwa kupumzika. Jioni napenda kufanya vitu rahisi ambavyo havina presha mingi. Wakati mwingine huoga maji ya vuguvugu kuosha uchovu kwa siku. Baada ya hapo naweza kukaa nikisikiza muziki wa pole pole au nikiongea na watu wa nyumbani. Kama kuna chakula kinapikwa, naenda kusaidia kidogo juu hiyo pia, unifanya nijisikie nikosehemu ya familia. Kuna siku pia sisi hukaa nje kidogo, nikivutia hewa safi nikitazama anga, nikibadilika rangi jua ikizama. Sherehe za jioni kwangu, sio kelele mingi. Sipendi makelele sana jioni. Napenda vitu vya utulivu. Kama kupiga kama kunena na marafiki moja ama wawili kucheka kidogo bila mambo ya fujo kama niko peke yangu naweza kukaa nikifikiria. Siku yangu ilivyokuwa. Nini ilienda poa na nini naeza kurekibisha kesho. Hii unisaidia kujipanga vizuri. Nikianza kujiandaa kulala huwa napunguza matumizi ya simu na mambo ya kunisumbua akili. Saa kama tatu usiku naanza kujipanga kulala. Naosha uso na jitandika kitandani vizuri na kuwakikisha mazingira ikokimya. Kabla ya kulala, mimi hujaribu kushukuru kwa siku. Hata kama haikuwa rahisi. Hiyo unifanya nipate usingizi poa. Jioni hunipa isia ya faraja na utulivu. Ni wakati ambao nahisi niko huru kabisa. Hakuna mtu ananikimbiza ni muda wa kujirudia mwenyewe kupumzika na labda pia kujiandaa kwa siku mpya. Kuangu jioni ni kama zawadi baada ya siku mrefu na mimi huifanya maisha ihisi. Sawa hata kama kulikuwa na changamote mchana.

Mimi napendelea zaidi hali ya baridi kuliko joto. Na hiyo ni kwa sababu kadhaa zinazogusa mwili na akili pia. Baridi inanipa nafasi ya kutulia na kufikiria vizuri. Wakati hali ya hewa iko baridi sihisi uchovu haraka. Na hata kufanya kazi ama shughuli za kawaida huwa rahisi. Mwili hauchoki ovyo ovyo. Na hata jasho halinisumbui kama vile joto huwa tayari kufanya. Baridi inanifanya nijisikie niko sawa na niko mtulivu kabisa. Napenda pia baridi juu inaleta hali ya utulivu. Asubuhi ama jioni kukiwa baridi kidogo hewa huwa safi na unapumua vizuri. Mawazo yanakua ya safi kabisa na hata mood inakua poa. Kuna ile baridi ya asubuhi ama ya jioni, unapokea umejifunika kidogo, unakunywa chai ya moto na unajisikia kama maisha iko sawa hata kama kuna changamoto. Hiyo ni hisia ngumu kueleza lakini ni tamu sana. Kwa upande mwingine, joto kali hunisumbua, joto likipanda sana. Hata kukaa bila kuvaa chochote unahisi joto. Unatokwa na jasho, nguo zinashikana kwa mwili na wakati mwingine hasira huja bila sababu kulala pia inakua ngumu juu mwili haipumziki vizuri. Unashangaa umejigeuza kitandani mara mingi, usingizi haikuji poa hiyo hunifanya nione joto kali ni kama mzigo kuliko raha. Baridi pia hunifanya nipende kuvaa vizuri, niweza kujipanga n anguo za kujifunika, kachagua vile uta, unataka kuonekana. Kuna tu kitu fulani ya kuvalia, jaket ama sweater, inakupa hisia kujilinda, joto halikupi hiyo nafasi. Ju lazima uvae nguo nyepesi sana na bado unateseka. Pia baridi inanisaidia kupunguza haraka ya maisha. Huwa, watu huwa wanatembea polepole, wanapunguza makelele na mazingira yanakua, yametulia kabisa. Hii inanifanya nijisikie poa kiakili. Joto mara mingi huleta fujo, watu wanakuwa na haraka kila mtu analalamika. Hata hivyo, si kuamba nachukia joto kabisa. Joto ya kiasi iko tu sawa. Hasaa kama kuna upepo ya jioni. Lakini joto kali sana si yangu. Mimi ni mtu wa baridi ile ya kupoa roho na mwili. Kwa ujumla napenda baridi ju, inanipa utulivu na kutulia nafasi ya kujitambua. Inanipa inanifanya nihisi niko nyumbani na nafasi yangu ya kutulia tu bila kufikiria mingi.

Ndiyo, napenda kuoga na maji ya moto. Kwangu, maji ya moto hunipa faraja sana. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi ama shughuli. Nikiingia bafuni na maji ya moto ikianza kugonga mwili. Nahisi uchovu yote ikiondoka polepole. Misuli inalegea mawazo yanatulia na mwili unarudi hali ya poa. Ni kama kujitunza mwenyewe kidogo. Napendelea zaidi maji moto jioni na baada ya mchana kukimbizana na mambo mingi. Kuoga na maji moto hunisaidia kujiandaa na kupumzika. Inanifanya nipate usingizi mzuri ju mwili iko imetulia. Hata akili imekua na utulivu. Hakuna mawazo mingi ya kunisumbua. Ni mda wa mimi na nafasi yangu. Asubuhi pia maji ya moto hunisaidia kuamka vizuri. Hasa kama hali ya hewa iko baridi. Baridi ya asubuhi inaweza kukufanya ujisikie mzito ama mchovu. Lakini maji ya moto yanakupa nguvu na kuanza siku. Unatoka bafuni ukiwa msafi na mpya kabisa. Tayari kukubaliana na siku yako. Hato hivyo kuna wakati maji baridi iko sawa. Hasa kama kuna joto jingi. Maji baridi huwa sawa. Lakini hiyo ni mara chache tu. Kwa kawaida mimi ni mtu wa maji moto. Maji moto hunipa utulivu kabisa.